Mwalimu alinipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Jee, ni ukweli? Lazima nizungumze na ye leo. Yaya anasema amifanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufungua wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida baadae Nitaka na ye kesho jioni tuangalia kazi yake pamoja Nitamsaidia kama hana uelewa Watoto wanaitaji msaada wa wazaze, siyo lawama tuu.

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani kusoma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi. Hatujamuona kwa mda. Hio ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia Tumekuwa na kazi nyingi Nitawaza pango nzuri turidhike wote.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

Ninahitaji kuwa natija zaidi kazini. Siku hizi nafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi. Labda ninazisumbuka sana. Ninahitaji kuandika orotha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza. Kabla akili haijachoka. Nitazima barua wapepe kwa muda. Siwezi kuangalia kila dakika. Nitajuekea muda wakufanya kila kazi dakika thilatini au samoja. Kisha nitapumzika kidogo dakika kumi. Nitaondua vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu. Usithani mtandao nitauzima kwa wakati wakazi. Nathani mikakati hii itasaidia. Nitajaribu wiki hii nione kane, nione matoki.

Jee, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha, nisiko sahau kitu chochote.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

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu Naona watoto wamefika tayari kutoka shule Nina uchovu lakina lazima niandaye chakula Nitabadilisha nguo kwanza nivae nguo za nyumbani nifanya nini haraka kwa chakula? Kuna wali wa jana, nitaupasha na mayai rahisi na haraka watoto waneza kula huku wa kisoma vitabu vyao Baada ya kula nitosafisha vyombo pamoja Nita kagua kazi zao za shule na wana wamemaliza vyema. Nitaanda nguo za kesho ili asubui isiwe na haraka. Jioni ni wakatu wakupumzika na familia.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine Unakwenda kuagiza vitu usivyovihitaji gharama inakua kubwa mwishoni Ninahitaji kuwa makini zaidi Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha Nitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika duka mbalimbali, mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa, pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua ni niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Ninatamani kusikiliza muziki leo Nina aina gani inafaa Labda muziki wa zamani, ule wa babu zetu Kuna nyimbo nzuri za taarab zinaburudisha moyo au nisikilize rumba Inafuraisha na kunifanya nitake kucheza Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu Nitachagua wimbo wa kupendeza Niusikilize ukijirudia Mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ninahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona. Nitafurahia bila aibu.

Wenzangu wa kazini ni wa aina mbali mbali Kuna wale wanaongea sana wengine ni wakimia Mimi ninapenda kuwa katikati. Siongei sana lakini Siwe mbali. Kuna mmoja aliyeniuliza maswali mingi sana Wakati mwingine ninachoka Lakini naelewa yeye ni mtu mpya. Anajifunza tu Lazima niwe na subira Kuna mwingine tunafanya kazi vizuri pamoja ana nifahamu bila kusema Iyo ni ushirikiano mzuri Tutakamilisha miradi kwa haraka ofisini kuna vikundi vya watu Lakini mimi sijiungi sana Ninapenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani mahusiano mazuri ya kazi ni muhimu Lakini kila mtu ni tofauti.

Nimepata kitame kifia tangu wiki mbili. Bado sijasoma. Nimekuwa na shughuli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yeto. Nimuhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Gazeti ninazisoma asubui. Lakini kitabu ni cha jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma. Naona wanaanza kupenda. Nitabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu inavitabu vingi. Nitakuenda wikiijayo. Kusoma kuna funguwa akili kujua mambo mapi.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi Nitachukua maji Nisikauke Labda nitakutana na majirani zangu Tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhumu kwa afya ya moyo na mwili nzima Nilijaribu kuenda asubuhi lakini nika siku amka mapema Nadhani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu Nitafanya hii wiki mzima Nitengeneze tabia nzuri.